Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano mara kadhaa maramoja nilishiriki mashindano ya kuandika insha shuleni sekondari, na nikashinda nafasi ya pili nilifurahi sana kwa sababu walimu na wazazi walipiga makofi pia mwaka jana nilishiriki katika marathon ndogo ya kilomita tano hapa mjini, na nikamaliza miongoni mwa wakwanza kumi. Mashindano hunipa motisha ya kujitahidi zaidi na hisia ya kujivunia. Hata kama sishindi, natamani kushiriki zaidi siku zijazo.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni siku yenye jua kali na upepo mwepesi. Hewa baridi kidogo, angani safi bila mawingu mengi na joto la kutosha ili uweze kuvaa nguo nyepesi. Hali kama hiyo hunifanya nihisi nguvu na furaha mara moja. Inafaa kuwa kutembea nje, kufanya mazoezi au tu kukaa pwani. Jua linang'aa kunipa motisha ya kuanza siku vizuri na upepo hunifanya nihisi starehe bila joto kupita kiasi. Hali hiyo ndiyo bora kwangu kabisa.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni mara kwa mara. Napenda sana kuingia kwenye vikundi vya whatsapp instagram au X ili nisome maoni ya watu kuhusu habari, filamu au hata mechi za mpira. Maoni hayo hunifanya nicheke, nijifunze mitazamo mipya na wakati mwingine hata kubadilisha mawazo wangu. Hata hivyo, huepuka maoni yenye chuki au ya kukasirisha ili nisiharibu hali yangu ya moyo. Kwa kifupi, kusoma maoni hunifungua akili na kuniburudisha.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Lion King ile ya elfu moja mia tisa tisini na nne ya animesheni. Ninaipenda sana kwa sababu inaujumbe mzito wa maisha, kuhusu wajibu, ukuwaji na kurudi nyumbani. Lakini imefunganishwa kwa hadithi ya kufurahisha na nyimbo tamu kama hakuna matata na circle of life. Ni mchanganyiko mzuri wa adventure, komedi kidogo na drama inayonigusa moyo kila wakati. Nilikumbuka mara wa kwanza nilipoiona nilikuwa na miaka karibu saba. Baba yangu alinununulia VHS na tukaangalia pamoja familia nzima. Nililia simba anapopoteza baba yake na hadi leo bado inaniathiri ningependa kuiona tena mara elfu. Kila nikiangalia nahisi furaha na kumbukumbu uzuri za utoto, ni filamu isiozeeka kamwe.

Napenda kununua vitu sokoni au madukani madogo ya karibu na nyumba yangu. Napenda sokoni kwasababu bei huwa nafuu zaidi. Unaweza kujadili kidogo na mboga au matunda huwa mapya kabisa. Kwenye maduka ya mtaa, napenda kununua vitu vya kila siku kama sabuni au vyakula vya haraka. Ni rahisi na watu hunifahamu. Lakini kwa nguo au vifaa vya elektroniki napenda kuenda mall kubwa au online kama jumia ili nipate chaguo nyingi na bei nzuri. Muhimu zaidi napenda mahali ambapo bei inafaa na bidhaa ni za ubora.

Napendelea mwanga wa kati hasa nyumbani au kazini. Mwanga mkali hunichosha macho haraka na kunifanya nihisi kama niko hospitali au ofisi yenye baridi. Badala yake mwanga wa kati kama taa za warm whites au mwanga wa jua unaofilter kupitia pazia hunipa starehe, utulivu na hisia ya joto nyumbani. Inafaa sana kusoma kufanya kazi au kupumzika bila mkazo macho. Mwanga wa kati ndio unaonifaa zaidi kila wakati.

Programu za simu ninazotumia kila siku ni hizi chache tu. Kwanza WhatsApp. Karibu kila saa kwa kuwasiliana na familia, marafiki na hata wenzangu kazini. Kisha, Mpesa au benki app, kwa malipo ya bili, kuhamisha pesa, au kuangalia salio. Napenda pia YouTube kwa kutazama video fupi au kujifunza kitu haraka asubuhi au jioni. Mara nyingi, mimi hutumia Google Maps wakati wa kusafiri mjini ili nisipotee. Hizo ndio programu nne ninazotumia zaidi kila siku. Zinafanya maisha yawe rahisi zaidi.

Shughuli zangu za wikendi huwa za kupumzika na kufurahia kidogo baada ya wiki ngumu. Jumamosi asubuhi huwa naamka mapema kidogo. Ninafanya mazoezi na kutembea au kuendesha baisikeli karibu na nyumba. Kisha ninarudi nyumbani napika kiamshakinywa kizuri, mayai, chapati na chai moto. Baadaye, huwa naenda sokoni kununua mboga safi au kutembea na marafiki. Wakati mwingine, tunakwenda kula nyama choma au kunywa kahawa mahali pazuri mjini. Jumapili, napenda zaidi kupumzika. Maranyingi, huwa nakaa nyumbani na familia, tunaangalia filamu pamoja au tunacheza karata na kicheko kingi. Wakati mwingine, huwa naenda kanisani asubuhi, kisha narudi kupika chakula kizito cha mchana na kupumzika jioni. Napenda wikendi iwe na usawa. Kidogo ya shughuli na mingi ya kupumzika na watu ninaowapenda. Ili nianze wiki mpya na nguvu. Wikendi ni wakati wangu wa kuchaji betri.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni uongo hasa mtu anapodanganya bila sababu ili kujikinga na makosa yake, inafanya nipoteze imani haraka kwa sababu maisha yanategemea uaminifu ili tuweze kushirikiana vizuri na kuwa na uhusiano wa kweli. Wakati mtu ananidanganya nahisi kama ananitharau akili yangu na wakati wangu, ningependa kila mtu azungumze ukweli hata kama ni ngumu kwa sababu ukweli huleta amani na heshima. Uongo ndiyo tabia ninayoichukia zaidi.

Kipawa changu kubwa ni kuandika na kusimulia hadithi kwa Kiswahili. Nikiwa na uwezo wa kuunda mazungumzo ya asili yenye hisia na ya kugusa moyo haraka. Tangu utotoni nilipenda kuandika insha na hadithi darasani na mara nyingi walimu walinisifu kwa lugha yangu tamu na mawazo ya kipekee. Hadi sasa kipawa hiki kinanisaidia kuwasiliana vizuri kuwavutia watu na hata kazini wakati wa kuandika ripoti au kutoa mawazo.

Ndiyo, navaa saa kila siku. Navaa saa ya kidigitali rahisi yenye fremu nyeusi. Inaonyesha saa, tarehe, na hata kalori ninazotumia kila siku. Napenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kufuatilia wakati vizuri kazini au wakati wa mazoezi na unifanya nihisi nimepangwa na makini zaidi. Bila saa nahisi kama nimekosa kitu muhimu mikononi. Saa yangu ni rafiki yangu wa kila siku.

Zaidi huwa natumia wi-fi nyumbani na kazini kwa sababu ni haraka, thabiti na haikati kiasi cha data yangu ya simu. Nyumbani ni meweka router nzuri ili niweze kutiririsha filamu au kufanya kazi bila shida. Na ofisini wi-fi ni ya bure na yenye kasi kubwa. Lakini nje ya nyumba au safarini mimi hutumia data ya simu yangu. Ni na bundle ya kila mwezi ya jibi nyingi ili nisikose mtandao Wi-Fi ndio ni nayoipenda zaidi lakini data ya simu ni muhimu wakati wa harakati.

Ndiyo napenda sana mvua, mvua huniletea amani kubwa sauti yake inayopiga paa harufu ya udongo unaponyeshewa na kila mahali huwa kijani kibichi baadaye hunifanya nihisi maisha yanarudi upya. Napenda kukaa ndani nikinywa chai moto huku nikitazama mvua ikinyesha au hata kutembea kidogo nje mvua inasaidia mimea na bustani yangu na hunifanya nithamini jua zaidi wakati inapoisha. Bila mvua maisha yangekuwa kavu sana. Mvua ni baraka kwangu.